Ningependa kutembelea Paris, ufaransa. Kwa sababu ni mji wenye historia kubwa, utamaduni wa kipekee na mandhari ya kuvutia. Ningependa kuona sana kazi za kihistoria zilizohifadhiwa kwenye makumbusho hasa Monalisa. Pia ningependa kuonja vyakula vya kifaransa kama vile 'croissant' na vyakula vigine maarufu. Mbali na hilo, ningependa kutembea kando ya mto, Sein na kufurahia mwanga wa jiji usiku. Naamini kutembelea Paris, ungekuwa uzoefu wa kipekee na wakukumbukwa maishani.

Kiongozi mzuri, anapaswa kuwa na sifa zifuatazo. Wadilifu, awe mwaminifu na mwenye madili mema. Wajibikaji, awe tayaru kubeba jukumula mamuzi yake. Iwe ni mafanikio au makosa. Maono, awe na dira na malengo ya. Wazi kuhusu, mstakabali, wa kundi, au taifa, analoli ongoza. Haki ya usawa, awe na uwezo wa kutenda haki bila upendeleo. Uwezo wa kufanya maamuzi na huruma na kujali wengine. Kwa kifupi, kiongozi mzure ni ule anayeongoza kwa mfano, si kwa maneno tu.

Napenda vitabu vya maendeleo kibinafsi kwa sababu, vinasaidia mtu kujifunza namna ya kuboresha maisha yake, kufikia malengo na kujenga nidhamu. Vinafundisha mbinu za kufikiri, chanya na kujituma zaidi. Pia napenda riwaya za kusisimua. Kwa sababu, zinafanya msomaji awe na hamu ya kujua, kinachotokea, baadaye. Aina hii ya vitabu huchochea ubunifu na kufikiria kwa kina.

Napenda kwa sababu ni rahisi na haraka kula. Hasa wakati si jana na njaa. Vile vile mara nyingine chakula cha haraka kina ladha nzuri na kinakuwa cha kuvutia kama pizza, burger au chipsi. Hata hivyo najua si vizuri kula mara kwa mara kwa sababu mara nyingi hakina virutubisho vya kutosha. Hivyo, napendelea kuzingatia lishe bora na kula chakula cha haraka kwa wingi mdogo tu.

Ninge penda kumfuga umbo wa rangi ya kahawia enye macho makubwa na yenye manyoya laini. Umbwa huyu ninge mfuga kwa upendo na utunzaji na ningempanafasi ya kutembea kila siku ili yawe na afyanjema. Tabia zake zingekua rafiki, mkarimu na mlinzi wa nyumba lakini pia anaweza kuwa na mchezo wakati mwingine kuchekesha. Kwa mfano, anapenda kuruka au kuzunguka unapo piga mpira na mara nyingine hupenda kulala kwenye sehemu zisizo utarajiwa. Kama kitanda au meza, jambo ambalo linaweza kuchekesha sana. Napenda wanyama wakufuga sababu hutoa urafiki wa kweli hulisaidia kuwa na moyo wa kuwajali wengine na hutoa furaha usio na sharti. Wanyama pia unifundisha uvumulivu na kuajibika kwani unahitaji kwa kikisha wanapata chakula maji na huduma zote wanazohitaji.

Ndiyo ninapenda chakula kitamu. Chakula kitamu hunipa furaha na hisia nzuri ninapokila. Napenda vyakula vyenye ladha nzuri, kama wali wenye mchuzi mzuri. Nyama iliyopikwa vizuri, mboga na matunda yenye asili ya ladha. Hata hivyo, najua ni muhimu pia kula kwa kiasi na kuhakikisha chakula ni chenya afya. Si tu ladha. Ili mwili wangu uwe na nguvu na afya njema.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu binafsi. Nimevutiwa na wazo la kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi, kuunda bidhaa au huduma zinazo saidia watu na kujenga kitu changu binafsi. Nimejifunza kwanza kuanzisha biashara kunahitaji mipango wa dhabiti, nidhamu, utulivu na ujasiri wa kukubaliana na changamoto. Ingawa bado sijaanza rasmi napendelea kuanza na wazo dogo na kulikuwa na hatua kwa hatua. Huku nikijifunza kutoka kwa wengine waliyopitia uzoefu huo. Pia nina amini kuanzisha biashara kuna nifundisha uongozi, usimamizi, wa rasilimali na umuhimu wa kutoa huduma bora kwa wateja.

Ndiyo, napenda mziki wajadi. Unaladha ya kipekee kwa sababu unabeba historia. Tamaduni na hadithi za jamii. Napenda jinsi unavyotumia ala za asili kama ngoma, zeze, marimba, firimbi na zinginezo kuwasilisha hisia na ujumbe.

Ili kuweka afya nzuri nafanya mambo haya. Kula lishebora, kufanya mazoezi mara kwa mara, kupata usingizi wa kutosha, kuthibiti msongo wa mawazo, kupitia sala, kutafakari, kusikiliza mziki au kuzungumza na marafiki, kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara na kuepuka tabia hatarishi kama vile kuvuta sigara au kunyapombe kupita kiasi.

Kila siku, najitahidi kunywa angalau glasi sita au saba za maji. Ambazo ni takriban lita moja ama lita mbili. Hii inasaidia kubaki na afya nzuri, kudumisha ngozi, safi, kusaidia mngengeno wa chakula na kuondoa sumu mwilini. Pia napenda kwa kuwa makini kunywa maji kila mara, si kusubiri tu ninapohisi kiu. Ili mwili wangu usikose maji muhimu kwa kazi zake za kila siku.

Nguvu zangu kazini ni wadilifu, nidhamu na uwezo wa kushirikiana na wezangu. Kila mara, ninajitahidi kufanya kazi yangu kwa usahihi na kwa wakati unaofa. Jambo linalo saidia kuongeza ufa nisi watimu. Pia ninauwezo wa kushirikiana na wengine kwa heshima na kwanjia ya pamoja ili kufanikisha malengo ya kazi. Haitha, ninauwezo wakujifunza haraka na kubadilika kulingana na mahitaji ya kazi. Jambo linalo, nisa uraisi wangu kushugulikia changamoto tofauti kwa jumla. Ninaona nguvu angu ni mchanganyiko wa wadilifu ni dhamu, mawasiliano bora na uwezo wakufanikisha kazi kwa usahihi.

Ndiyo nimewai kushiriki mashindano hapo awali. Kwangu mashindano situkusu kushinda mbali ni nafasi ya kujifunza, kukua na kujipima uwezo wangu. Lipo shiriki nilijifunza umuhimu wa maandalizi, nidhamu na kujiamini. Pia ilifunindisha jinsi ya kufanya kazi kwa bidi, chini ya presha na kushirikiana vizuri na wengine. Uzoefu huo ulinisaidia kuongeza ujasiri wangu na kunifanya niwe mtu mwenye malengo na mtazamo chanya. Hata pale ambapo sikupata ushindi nilichukulia kama somo lililo nifanya niwe bora zaidi. Kwa ujumla, ushiriki mashindano kumenijenga kiakili, kijamii na kitaaluma.

Mahali pa historia ningependa sana kutembelea ni misri, hasa kuona piramidi za giza. Nimevutiwa na historia yake ya kale, ustaarabu wa wamisri wa zamani na namna walivyoweza kujenga miundo mikubwa kwa teknolojia ya wakati huo. Ningependa kujifunza zaidi kuhusu mafarao, maandishi ya akiolojia na maisha ya watu wa zama hizo. Kwangu, kutembelea eneo kama hilo si tu safari ya burudani bali pia ni fursa ya kupanua maarifa yangu kuhusu historia ya dunia na kuelewa chimbuko la baadhi ya wastaarabu wa mwanzo. Naamini ingekuwa uzoefu wa kipekee na wa kukumbukwa sana.